Maoni ya watu huwa tofauti, kila mtu huwa na maoni yake. Kuna yule ako na maoni mazuri, mwengine mabaya, mwengine ako na maoni mengine. Kwa hivyo, jinsi ninavyopokea maoni kutoka kwa wengine ni kwamba, ninakua na akili iliyo wazi, iliofunguka. Ili niweze kuelewa ama kuelewa mawazo ya kila moja. Kwa sababu nikisema tu maoni yangu tu ikue maoni mazuri, ile maoni mwengine ameleta sitatilia maanani. Kwa hivyo, ninakuwa na ile akili yangu inakuwa wazi ili niweze kupokea maoni tofauti. Maoni tofauti husaidia hata kwa kusulisha jambo. Ukiwa na maoni tofauti tofauti, unaweza kusuluhisha jambo kwa urahisi. Kwa hivyo, ninapokea maoni nikiwa na akili iliofunguka.

Simu yangu ni natumia sana sana kwenye mtandao, mimi ni kona biashara ya kuuza, nguona viatu. Kwa hivyo, unapata ya kwamba simu yangu natumia kupiga picha, hizo nguo, hizo viatu, napiga picha alafu, naweka pale mtandaoni. Nikiweka pale mtandaoni, natangaza biashara yangu, natangazia watu wanaonijua na wasionijua, na wananunua kwa hivyo simu yangu natumia kwa kufanyia biashara na wakati mwingi ninakua kwenye mtandao. Mtandao umenisaidia sana kwenye biashara yangu kwa sababu napata wateja wengi, wateja wengi zaidi kama asilimia sabini ni watu wa mtandao. Kwa hivyo huo mtandao umenisaidia katika biashara yangu. Kwa hivyo simu yangu natumia zaidi kufanya biashara yangu kwenye mtandao.

Mimi ni mtaalamu wa takwimu katika serikali ya Kenya na kulikuwa na changamoto ya data atizio kamili kutoka kwa watu wa taarifa. Na jukumu langu ni kwamba niliweza kufuatilia na kuwakikisha kuna ubora wa iyo data. Alafu hatua nilifanya niliweka mfumo wa ufuatiliajwa wa taarifa. Nikafanya huwakika wa iyo data na kuwasiliana na wadau wa hiyo sekta ili kurekebisha mapungufu. Matokeo yalikua mazuri, mafanikio niliweza kufanya ni kwamba nilileta ubora na ukamulifu wa data ulio ongezeka. Na ripoti za takwimu zikawa sahihi zaidi na zenye kuwaminika. Kwa hivyo, iyo ndo mafanikio yangu kazini.

Keki ninayoipenda sana ni keki ya vanila. Ninapenda keki ya vanila kwa sababu ninaeza kula na kila kitu. Keki ya vanila huenda vizuri na chai, kahawa, hata matunda. Kwa hivyo inakuwa rahisi kuipenda. Keki ya vanila pia iko na ladha ilio ya kupendeza na ladha laini. Vanila iko na harufu nzuri na utamu wa wastani ambao hauchoshi haraka. Vanila pia naupenda kwa sababu hailemei ulimi wangu. Tofauti na ladha kali kama chokoleti nzito. Vanila ni rahisi kufurahia. Hata ukikula kila mara unafurahia. Vanila pia hunipa kumbukumbu za sherehe, kuzaliwa, ama graduesheni kwa hivyo keki ninayoipenda zaidi ni keki ya vanila.

Ndiyo, ninapenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu ninaweza kutumia muda wangu wote kufanya kazi. Badala ya kwenda kazini nikitumia masaa mawili kufika kazini. Nikifika kazini hiyo masaa mawili nimechoka na kazi haitafanyika kama vile nigefanya nyumbani. Iyo muda ningesafiri kwenda kazini, ninatumia iyo muda kupanga na kutakeleza kazi yangu. Kwa hivyo, ninapenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu kazi ufanyika kwa urahisi na ninakuwa na muda mwingi wakuangazia kazi yangu. Kwa hivyo, mimi upenda kufanya kazi nyumbani.

Mimi napenda kula ugali, kwa sababu nikikula ugali ninashiba, lakini wali ninashiba kidogo baada ya masamawili nikonja, lakini ugali inashibisha tumbo, inashika tumbo vizuri. Ugali tena naezakunywa, naezakula na chai, naezakunywa kwa kahawa, na mboga pia. Ugali inaingiana na vinywaji kama chai na kahawa. Na pia inangiana na mboga nyingi inaingiana na nyama. Na inashibisha vizuri kuliko wali, kwa hivyo mimi napenda kukula ugali.

Kazi yangu ya wiki uwa ninapanga kila jumapili naandika ratiba ya siku ambazo nita kuwa nafanya katika iyo wiki. Inatakemea ni kazi gani nitafanya umuimu ya iyo jambo nitakuwa nafanya na niandike kwa mpangilio mzuri na kujipanga pia ni vizuri kwa sababu ninaweza kufanya yale yote nimeandika. Kitu inguine ambayo nafanya hili kupanga wiki yangu ni kwamba, ninajiwekea ikuwe mazoeya kuangalia kalenda. Kalenda ni lazima kwangu kwa sababu naeza kujua ni matokeo gani yanayofuata wiki ijayo. Hili nijiandaye vizuri. Kwa hivyo nikona kalenda ambayo nime naangalia mataree, muhimu za matukio ambayo ya yaja. Kama nikona appointment na mtu au nikona shuguli kulani, kazi yangu, ninaweka kwa mpango mzuri na hakuna kitu chochote ambacho kitaribika kwa sababu nita kuwa nimejianda vizuri. Kwa jambo lingine ambalo ninafanya ili kupanga kazi yangu ni kwamba, ninapanga kazi yangu kwa mpangilio mzuri na niraizi kwangu kutekeleza. Kupanga vitu ni raisi, nikipanga jambo ni raisi kutekeleza, kwa sababu sihezi kujanganya mambo na nitatekeleza yote. Kwa sababu ninaeza kujua nikipi, kinanza na kinachofuata nilipi. Kwa hivyo ni mzuri pia kupanga. Kwa hivyo ninapanga hivyo. Na nikipanga hivyo ni vizuri na nitakuwa na muda wa kupumzika na niko na muda wa kufanya kazi. Kwa hivyo ayo ndo mimi ufanya ili kupanga kazi yangu ya wiki.

Mazoezi ambayo ninapenda kufanya kila siku ni kukimbia. Kila asubuhi nikiamka mimi hufanya mazoezi ya kukimbia. Kukimbia hunisaidia kupunguza mafuta mwilini. Kwa sababu, nikikimbia mwili unachoma kalori. Kwa sababu, inatumia karibu kila misuli katika sehemu ya chini ya mwili. Na kwa hivyo, kukimbia inaongeza mapigo ya moyo, moyo wangu kwa haraka. Kukimbia pia, mimi nakimbia mara tatu kwa wiki na hiyo imenisaidia sana kwa sababu mwili wangu nahisi wepesi na wakati ambao napenda kufanya zaidi ni wakati wa asubuhi. Baada kufanya mazoezi, mwili wangu unahisi vizuri na mawazo yangu pia yanakua wepesi. Kwa hivyo, mazoezi ambayo ninapenda kufanya kila siku ni mazoezi ya kukimbia.

Kazi yangu ni napanga kwa kutumia ratiba fulani. Kila mara mimi hupanga, napanga kila usiku kabla nilale, naandika chini, kile ambacho nitafanya kesho asubuhi. Kesho yote nitakua nafanya nini. Kama leo ni jumapili, jumapili usiku na chukua kitabu na kalamu, naandika jumatatu asubuhi na amka, nafanya hii, nafanya hii, saa sita nafanya hii. Ikifika usiku, nitakuwa nimemaliza zile vitu, nimeandika. Kwa hivyo, mimi hupanga kazi kwa kuandika kwa kuandika siku kabla haiafika, ndiyo niweze kujipanga vizuri. Kama sina kitu ambacho, nitatumia kufanya kazi yangu, nitajipanga mapema, ndiyo niweze kupata hiyo kitu, alafu sasa nifanye kazi yangu vizuri. Kwa hivyo kazi yangu ninapanga siku kabla ya hiyo kazi nafaa kufanya. Na imekuwa ikinisaidia kwa sababu, ninaweza kujipanga vizuri, natumia muda wangu vizuri. Ninajua, hii siku ninafanya hii, hii siku ninafaa kufanya hii, kwa hivyo ninafanya kazi kwa utaratibu.

Maendeleo ambayo ningependa watu wakuwe nayo katika jamii ni kupendana. Upendo ni kitu cha maana, sana ata kwa biblia wanasema upendo upendo ni jambo la maana. Na ningependa watu wakipendana wanafanya kazi pamoja, wanaungana pamoja, yaani kazi inaendelea vizuri. Jambo lingine napenda maendeleo kuona maendeleo katika jamii ni kwamba watu kufanya kazi pamoja. Watu wote wakikuja tunafanya kazi pamoja, tunaweza kufanya kazi kwa urahisi na kazi inafanyika kwa urahisi kwa sababu tumeungana pamoja. Jambo lingine ningependa kwa jamii ni kwamba kushirikiana pamoja. Kuwa na ile tunaita umoja, yaani kila mmoja, kama kuna jambo fulani imefanyika, wote tunakuja pamoja, tunasuluhisha. Hivyo ndo kitu ambacho ningependa, jamii yangu ikuwe nayo kuwa na umoja, kupendana, kufanya kazi kwa pamoja. Ili tuweze kuendelea mbele pamoja.

Wazo zuri ambalo nilikuwa nalo kwa siku ya leo ni kwamba. Wakati nilikuwa napanga nguo. Kuna nguo ambazo sizipendi tena. Ahh. Na kuna nguo za watoto zimekuwa ndogo. Hawezi vaa tena. Halafu nikafikiria hizi nguo hainisaidii tena lakini kuna mtu inamsaidia. Nikafikiria mama mwingine alikuwa anatembea hivi ni jirani yangu. Anaishi mbali kidogo. Na watoto wake hawana ile nguo mzuri sana alafu sasa nimefikiria hizo nguo nitapanga vizuri kesho nipige pasi alafu niwapelekee kwa hivyo hilo ni wazo zuri ambalo nimefikiria kwa leo.

Hospitali kwa mwaka ni naenda mara kumi na mbili. Mimi niliamua kila mwezi nitakua naenda hospitali kuangaliwa. Ata kama si yuko mgonjwa, lazima niende hospitali niangaliwe. Waniangalie meno, wangalie mwili wangu, wanipime, kama kuko na ugonjwa wowote. Kwa hivyo niliamua nitakua naenda mara kumi na mbili kwa mwaka. Na nimekua nikifanya hivo kwa miaka mawili sasa. Na ni naona imenisaidia sana.

Ndiyo, mimi napenda kuogelea sana. Kuogelea, inasaidia mwili wangu kutulia. Inafanya mawazo yangu niwe na mawazo mapya, mawazo mazuri. Inafanya pia niweze kutulia na mwili wangu uweze kutulia vizuri. Kwa hivyo, mimi napenda kuwagelea. Naogelea marakama mbili kwa mwezi. Nimefanya iwe ratiba. Ninaenda na ototo wangu. Na jamii yangu, tunaenda kuogelea. Na tuna furahia, tunatangeneza kumbu kumbu ambayo, kila mara tunajikumbusha na tukiongelelea, tunafurahia kwa hivyo, napenda kuogelea.